Kumbukumbu nzuri za shule ninazozikumbuka ni zile nilipokuwa nikiwasha na marafiki wangu huku tukicheka, kushiriki michezo za shule na kushirikiana masomo. Kila mara ya mapumziko tulikimbia uwanjani kucheza mpira au michezo mingine ya haraka na hiyo ilitupa furaha na nguvu ya kushirikiana. Pia nakumbuka walimu waliokuwa wakiwahimiza wanafunzi kwa maneno mazuri na kuwapa changamoto za kujifunza ambazo zilitufundisha nidhamu na uvumilivu. Mara nyingine tulipokuwa na sherehe au tamasha la shule. Walimu na wanafunzi walikusanyika pamoja kufanya mashindano ya hadithi, mashairi na ngoma. Jambo lililoongeza mshikamano. Kila tukio lilinifanya nijisikie sehemu ya familia kubwa ya shule. Na kumbukumbu hizi hunipa furaha kubwa kila nikikumbuka. Ni kipindi kilichojaa kicheko, mafunzo na urafiki wa kweli.

Ninaenda mahali pa ibada mara kwa mara hasa Jumapili na wakati wa sherehe maalumu za kidini. Kila mara ninapokwenda huwa najisikia amani na nguvu ya kiroho na kunisaidia kuanza wiki mpya nikiwa na mtazamo mzuri. Mara nyingine pia ninapenda kuhudhuria mikutano ya ibada midogo au tafakari za kikundi. Ambapo ninaweza kushirikiana na wapenzi wenzangu wa dini, kuimba nyimbo za kuwahamasisha na kujifunza mafundisho mapya. Kwa kuenda mara kwa mara, ninahisi kuwa na uhusiano mzuri wa kiroho, kujikumbusha thamani za maadili na pia kupata nguvu ya kushughulikia changamoto za kila siku kwa amani na udhabiti. Hivyo, mahali pa ibada ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda hali ya hewa zenye joto la wastani si kali sana wala baridi mno hali hii hunipa raha na kunifanya nijiskie huru wakati wa kufanya shughuli za kila siku napenda pia si siku zenye upepo kidogo au mwanana kwa kwani husaidia mwili kupumzika na kufanya akili kuwe hai. Mara nyingi napendelea hali ya hewa lenye jua ndogo hau mawingu madogo kwani inatoa muanga mzuri bila kunichosha au kuniacha na ajoto kali. Hali hii ya hewa pia inafaa kwa kutembea inje, kufanya mazoezi au kushiriki katika shughuli za ajakj kijamii. Kwa ujumla, hali la hewa ninaloipenda hunifanya nijisikie furaha utulivu na nishati ya kufanya kila jambo kwa urahisi.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuchukua hatua makini kila wakati ninapokuwa kwenye mitandao au tovuti mbali mbali. Kwanza, ninatumia nywila salama na tofauti kwa kila akaunti, kuhakikisha hakuna mtu anayeweza kufikia taarifa zangu kwa urahisi. Pia ninazuia kushiriki taarifa binafsi kama anwani, nambari, za simu, au taarifa za kifedha kwa watu wasiojulikana. Mara nyingine hupima mipangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii ili kuthibiti ni nani anaona machapisho yangu. Pia napendelea kutumia programu au tovuti zilizo salama na zenye sifa zuri za kulinda hufanya pia uhakiki wa mara kwa mara wa akaunti zangu ili kubaini shughuli zisizo za kawaida. Kwa njia hizi, ninalinda faragha yangu taarifa binafsi na usalama mtandaoni kila siku.